La, mimi sipendi kula samaki kwa sababu harufu ya samaki ni nzito mno. Pia, mimi sijalelewa nikiwa nakula samaki au kuelewa kupika samaki vile. Vilevile, mimi sitamani sana samaki katika kiwango kikubwa na sipendi kukula samaki wakati wowote.

Nyimbo za watoto ni nyimbo ambazo zilitungwa kitambo na bado zinatungwa mpaka waleo au wewe mwenye unaeza zitunga. Wakati wowote mtoto anasumbua au kulia, unapata kuwa nyimbo hizo zinaeza kuimbwa wakati wowote ili kuwezesha mtoto atulie ama alale na pia kusaidia mtoto akuwe na furaha.

Katika eneo langu kuna vyombo mingi vya usafiri, kuna vyombo za barabara ambavyo vinahusisha magari pikipiki, kisha kuna vyombo vya maji ambayo vinahusisha meli na poti, kisha kuna vyombo vya angani ambavyo vinahusisha ndege. Ukiangalia vizuri vyombo vya ardhini au barabarani haya ni magari yanaweza kuwa hayako kwa bei ghali mno ukiangalia au ukilinganisha na vyombo vya hewani ambao au anga hizo ni kama ndege ziko na bei ghali mno sana.